Mimi napenda nyama ya samaki, samaki ina ladha, nzuri, samaki inasaidia mwili kwa nutrients, nutrients kwa Kiswahili ni nini, kwa ujumula napenda nyama ya samaki.